Ndio kwanza kabisa nimeweza kuona bahari, nimeweza kuona lake victoria ambao uko pale Kisumu pia nimeweza kuona indian ocean ambao uko Mombasa hizo ndiyo bahari ambao nimeweza kuona pia ina samaki wengi kama vile lake victoria imeweza kuwa na watalii wengi na pia Mombasa ambao kuna watali wengi. Muziki.

Ndiyo napenda kununua vitu kwa mtandao, pia napenda kutumia vitu napenda ku order vitu kama vile mtandao wa jumia. Pia jumia ina vitu ambavyo ni mzuri ama naivas pia naivas unaweza ku order vitu kama vile vyakula viatu, nguo kwa sababu ni vitu ambao wananiridhisha na pia unaweza ku save time yangu.

Mandhari nzuri zaidi niliowahi hii kuona ni mlima wenye theluji na mtu wa kijana chini yake. Nilivutiwa na mchanganyiko wa rangi za maziwa miti na anga ya buluu safi. Pia nilipenda machweo kwenye ufukwe wa bahari ambapo jua linapozama na kuacha rangi za dhahabu na uwaridi kwenye maji na mchanga. Mandhari kama haya hunipa amani ya akili na hisia na kushukuru zaidi wa asili.

Ndio napenda kupika kwa kabisa napenda kupika vyakula vingi sana sana nimeweza kupika. Kama leo nimweza kupika ugali na mayai. Pia kupika ni hobi yangu. Nimeweza kupika vitu vingi. Kupika inaweza kunisaidia. Nifanya mambo mingi. Kama vile nimeweza kutembea sehemu nyingi. Pia ili niweze kujaribu vyakula vingi.

Ndiyo, napenda kula samaki ni chakula chenye afya, ladha nzuri na kina virutubisho muhimu kama proteini na mafuta mazuri. Samaki wa kukaangwa au kuchemshwa unipendeza zaidi hasa ukiambatana na mboga au wali.

Ninawakaribisha wafanyi kazi kwa ukarimu na heshima. Huanza kwa kuwatambulisha kwenye timu kuwaelezea mazingira ya kazi na majukumu yao. Na kuwafanya wajisikie huru kuuliza maswali, pia nawapa msaada wa mawazo na kuwasikiliza ili wajisikie kuthaminiwa na kuwa sehemu ya timu zangu siku ya kwanza.

Mara nyingi mchana naweza kula mayai kwa chai au mkate au avocado kwa sababu avocado unaprotini nzuri na unasaidia mwili kuwa na afya bora. Na saa zingine naweza kula mayai kwa mkate ama chai kwa sababu hiyo ndiyo naweza kunisaidia kuwa na afya bora.